Napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kwanza msimui wa krismasi tulipika chakula kinaitwa kaklesi mamangu alitupikia. Hicho chakula ilikuwa ilikuwa na ninini na vitu vingi venye wina hitajika. Lakini bado tulikula na tukafurahia. Shidake pia iko na kazi nyingi ya kupika. Maana lazimu uniniu bonde bonde viazi, ukarange nyama kando, iko na kazi nyingi.

Mchezo ninaopenda sana ni mbio za riadha, hasa mbio za mita mia moja na mia moja na mia nne. Ningekua mchezaji ningependa kushiriki mchezo wa mita mia nne. Kwa sababu zinahitajika kasi uvumilivu na mbinu. Sio kukimbia tu, bali kupanga nguvu zako hadi mwisho. Napenda huo mchezo kwa sababu unayoeleweka kirahisi, unahitaji nidhamu ya mazoezi makali. Ushindi au kushindwa huonekana wazi hakuna bahati nasibu na ni juhudi zako mwenyewe hakuna kuonewa inawakilisha undani wa kweli na pia inajumuisha marafiki na majamaa.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video kwa kiasi. Huwa naziona kama njia nzuri ya kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Pia hunisaidia kuboresha umakini, kasi ya kufikiria, uwezo wa kufanya maamuzi, na kufanya kazi kwa ushirikiano, hasa kwenye michezo ya timu. Hata hivyo, naweka mipaka ili kuakikisha mcheza video haichukui muda unaotakiwa kwa majukumu muhimu kama kazi, masomo au maendeleo binafsi.

Nafuatilia mfereji wa telivi sheni unatoa habari za kuelemisha na habari muhimu. Napenda hasa mfereji ya habari kwa sababu hunisaidia kuwa na uwelewa mpana wa matukio kitaifa na kimataifa. Pia uhfuatilia vipindi vya elimu na vya burudani venye maudhui yenye kujenga na vyawangeza maarifa na kuniboresha kijamii.

Mwezi naupenda zaidi ni disemba na upenda kwa sababu nikipindi cha mapumziko baada ya mwakamzima wa kazi au masemo. Na hunipa nafasi ya kutafakari mafanikio na changamoto ni nizopitia pia ni wakati mzuri wa kupanga malengo mapya na kujithamini binafsi. Zaidi ya hayo, disemba huleta fursa kusherekea, kutumia muda na familia na marafiki, na kuimarisha mahusiano, jambo linalo changia ustahi, wakiakili na kijamii.

Ushauri wangu kwa mtu mwingine ungekuwa ni kuwa na nidhamu na udhabiti katika yeyote wanayofanya. Ni muhimu kuwa na malengo wazi na kuyafuata hatua kwa hatua bila kuruka hatua yoyote. Pia ni muhimu kusikiliza wengine kujifunza kutoka kwa makosa na kuzingatia afya mwili na akili. Kwa kikupi ushauri wangu ni jitahidi kila siku sikate tamaa na thamini madili mema katika wamuzi na ufanya.

Mahali ningependa kuenda katika likizo yangu ya ndoto ni bahari nyufu kweza mchanga mweupe na maji safi ya samawati yenye milima au mandhari ya siri karibu nayo. Katika likizo hiyo ningependa kupumzika kuogelea kushiriki katika shuguli za burudani kama kupanda milima. Kujifunza tamaduni na historia ya ineo hilo. Ningependa kusafiri na familia yangu ili kushiriki furaha kujenga kumbukumbu nzuri na kupata uzoefu wa pamoja ambao unakuza uhusiano wetu.

Ninaposhambuli tatizo kwa kazini kwanza nalichambua kwa makini ilikuweleo chanzo chake. Baada ya hapo natanowezo kano wa suluhisho mbali mbali na kuchambua faida na hasara za kila moja. Kisha nachagua suluhisho linalofa zaidi na kulitekeleza kwa mpangilio. Baada kutatua tatizo na kikisha kujifunza kutokana na mchakato huo ili kuepuka tatizo kama hilo kutokea tena. Kwa kifupi na shughulikia tatizo kwa utara tibu. Kwa kutumia hoja na maamuzi yenye busara na kwa kuchirikisha timu inapoh itajika.

Ndio, napenda kujaribu teknolojia mpya. Naamini teknolojia husaidia kuboresha ufanisi kazini. Kuongeza maarifa na kurahisisha maisha ya kila siku. Napenda kujifunza jinsi teknolojia inavyofanya kazi na kutumia kwa njia yenye tija huku nikizingatia matumizi sahihi na kujifunza taratibu mpya ninapopata fursa.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine ninahakikisha kwanza kuelewa malengo ya pamoja na majukumu ya kila mshiriki. Nasikiliza mawazo ya wengine kwa umakini, kushirikiana kwa uwazi na kusaidia pale panapohitajika. Pia nahakikisha shughuli zao tofauti za maoni kwa heshima na kutumia mazungumzo yenye tija ili kufika suluhisho la pamoja. Kwa kifupi, nashirikiana kwa uwazi, nidhamu na lengo la kufanikisha kazi kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara kwa mara, hasa pale ninapokuwa na shughuli nyingi, napenda kwa sababu ni rahisi, haraka, na mara nyingine huwa na ladha nzuri. Hata hivyo, ninahakikisha chakula hiki si kinachotumika sana, na kuzingatia lishe bora ili kudumisha afya yangu.

Ndio, mara kwa mara nanunua vitu kwa kutumia simu yangu, hasa kununua bidhaa ndogo au huduma mtandaoni. Napenda njia hii kwa sababu ni rahisi, haraka na inaniwezesha kulinganisha bei na bidhaa kwa urahisi. Hata hivyo, inahakikisha kununua kutoka kwa nyanzo vya kuaminika.